Ninaishi mahali tulivu na penye mazingira mazuri. Nieneo lenye watu wenye urafiki, huduma muhimu zikiwa karibu kama maduka na usafiri. Napenda mahali hapa kwa sababu ni salama na panatoa nafasi ya kupumzika baada ya siku ya kazi. Pia mazingira yake unifanya njisike nyumbani na kuwa mwenye utulivu wa mawazo.

Kitabu ninachokipenda ni Things Fall Apart cha chinua achebe nakipenda kwa sababu kinaeleza kwa kina maisha ya jamii ya kiaafrika, mila na desturi. Pamoja na mabadiliko yalioletwa na ukoloni. Hadithi yake inanifanya nitafakari kuhusu utambulisho, nguvu za mila na changamoto za mabadiliko. Pia uandishi wake ni rahisi kueleweka lakini una ujumbe mzito na wakudumu.

Somo la sayansi ni nayo lipenda ni sayansi ya kompyuta na lipenda kwa sababu linahusisha utatuzi wa matatizo, ubunifu na teknolojia linalipa. Linanipa uwezo wa kuunda suluhisho zinazo rahishisha ya maisha ya kila siku, pia hunifanya nijifunze kufikiri kwa mantiki na kuendana na maendeleo ya kisasa ya teknolojia.

Ndiyo, nimewahi kununua tikiti za Tukio. Nilinunua tikiti kwa ajili ya Tamasha na ilikuwa rahisi kufanya hivyo mtandaoni. Uzoefu huo ulinifundisha umuhimu wa kupanga mapema na kuhakikisha maelezo yote yako sahihi kabla ya kununua tikiti yoyote.

Ninaposhambunia mabadiliko kazini najitaidi kuzikumbatia kwa mtazamo chanya. Kwanza nachelea kuelewa sababu za mabadiliko na faida zake. Kisha napanga jinsi ya kubadilika hatua kwa hatua nikitumia ujuzi na rasilimali nilizo nazo. Pia nasikiliza wenzangu na kushirikiana nao ili mabadiliko yafanikishwe kwa urahisi.

Kukula chakula bora na chenye lishe kama matunda, mboga na protini za kutosha, kufanya mazoezi mara kwa mara kama kutembea kukimbia, kukunywa maji ya kutosha kila siku ili mwili isikose maji, kupumzika na kulala vya kutosha, na kuepuka tabia zisizo mzuri.

Ndoto yangu kubwa ni kufanikisha malengo yangu ya kitaaluma. Nataka kujenga ujuzi wangu, kushirikiana na timu bora na kushughulikia changamoto kwa ubunifu. Pia ndoto yangu ni kuendelea kujifunza na kukuza taaluma yangu ili nipate nafasi za kuongoza miradi muhimu na kusaidia jamii kwa njia nzuri.

Napendelea mbwa kwa sababu ni waaminifu, wanapenda kushirikiana na watu, kucheza, na mara nyingi unifanya nijisikie furaha na mwenye usalama nyumbani. Mbwa pia utoa hisia ya urafiki wa dhati, wanajua vizuri na wakati mwingine hukuhamasisha kukua na tabasamu, hata siku unapona changamona.

Ndiyo, nimewai kujaribu kujifunza kupiga gita. Nilianza kwa kujifunza kod za msingi na nyimbo rahisi. Haikuwa raisi mwanzoni, lakini ilikuwa ya kufurahisha sana. Kujifunza gita kulinisaidia kuwa na subira, umakini na njia nzuri ya kujiburudisha.

Ninaanda ripoti za kazi kwa mpangilio, wawazi na hatua kwa hatua. Kwanza nakusanya taarifa zote muhimu kuhusu kazi au mradi. Kisha naunda muktasari unaonyesha malengo, hatua zilizofanywa na matokeo yalio patikana. Baada ya hapo naandika ripoti kwa maneno raisi na ya kueleweka.

Ningependa kutembelea Dubai, napenda Dubai kwa sababu ina mchanganyiko wa kisasa na majengo ya kisasa kama Buj Khalifa, maduka ya kifahari, pamoja na pwani nzuri na desert safaris. Mji huu pia unajulikana kwa fursa za burudani na teknolojia ya kisasa, jambo linalovutia sana.

Ninajilinda kutokana na vitisho vya mtandao kwa kutojibu au kubonyeza viungo visivyojulikana vinavyotumwa kwa barua pepe au mitandao ya kijamii. Kuhifadhi taarifa binafsi kwa uangalifu kama namba za simu, anwani au tarifa za kifedha.

Natumia zana kadhaa za kidijiti kama simu ya mkononi kwa masiliano, kalenda na habari, kompyuta kwa kazi, kuandika ripoti na utafiti, zana za kupanga kazi kama kalenda, google keep, programu za burudani kama mziki, ili kupumzika na kuburudika.

Najistawisha wakati wa likizo kama kufanya mazoezi au kutembea inje ili mwili niwe hai na mwenye nguvu, kusoma vitabu au kusikiliza mziki, kushirikiana na familia na marafiki kwa kucheka kula pamoja, kupanga ratiba ndogondogo ya siku ili kutumia mda vizuri bila shinikizo.

Ndiyo, napenda maua, yanavutia macho, yanatuliza mawazo na huleta hisia ya furaha na amani. Harufu yake nzuri na rangi zake tofauti hufanya mazingira yaonekane haizaidi. Pia maua hunikumbusha umuhimu wa asili na jinsi vitu vidogo vinaweza kuleta tabasamu kubwa.

Ninapenda kuenda madukani asubuhi au jioni. Asubuhi kunakua na utulivu na nina muda wa kuchagua vitu kwa utulivu. Jioni pia ni vizuri baada ya kumaliza shughuli za siku. Hasa kama maduka hayana watu wengi, hivyo inanisaidia kununua ninachohitaji bila haraka.

Kazini nina shugulikia mda kwa kupanga na kuweka vipaumbele. Pia ninajaribu kuepuka usumbufu kama simu zisizo za dharura au mitandao ya kijamii wakati wa kazi. Mwisho nakagua maendeleo yangu ili kuona kama nimefanya kazi kwa ufanisi na kurekebisha ratiba ikiwa ni lazima.

Mimi ufanya mambo kadha kama kusoma agenda ya mkutano ilikuelewa mada na malengo ya kikao, kuanda maelezo, ripoti, ambazo ni tashiriki au kuzingatia wakati wa mkutano, kuandika maswali au hoja muhimu ili nisisahau jambo lolote, na kujipanga kwa kuhakikisha kompyuta u vifaa vingine vinafanya kazi.

Kitendo cha wema nilicho wahifanya ni kusaidia jirani aliye kuwa na shida ya kupata chakula na vifaa vya shule. Nilijihusisha kwa kumpa msaada mdogo, kushirikiana na wengine na kuhakikisha hakukosa chochote muhimu kwa mda huo. Kitendo hiki kilinifanya nijisikie mwenye furaha kwa kusaidia wengine bila malipo.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya chai ya viungo. Inanifanya nijisikie mtulivu na furaha, hasa asubuhi au jioni tulivu. Harufu yake yenye viungo kama mdalasini na tangawizi hunipa hisia ya joto na unyenyekevu. Na mara nyingine hufanya nikumbuke nyumbani au nyakati za furaha.

Kwa kawaida, nachaji kifaa changu mara moja kwa siku. Ninapenda kuchaji usiku ili asubui nianze siku na betri kamili. Siku zenye matumizi mingi, nikitumia interneti au programu zito, inabidi ni chaji mara mbili ili kuepuka betri kuhisha katikati ya shughuli.

Malengo nilio nayo katika kazi yangu ni kuendelea kuboresha ujuzi wangu, kufanya kazi kwa ubora na uaminifu, na kuchangia matokeo mazuri yatimu. Pia analenga kujifunza teknolojia na mbinu mpya, kupanda ngazi kitaaluma na kuhakikisha kazi ninaifanya inaleta zamani chanya kwa wengine.

Likizo yangu ya ndoto ni kusafiri kuenda mahali penye mandhari nzuri na utulivu, kama fukwe safi au mji wa kisasa wenye vivutio vya kipeke. Nigependa kutembea, kuonja vyakula vya kienyeji, kujifunza utamaduni mpya na kupumzika bila haraka. Likizo ya aina hii hunipa nafasi ya kupumzisha akili. Nigependa kuenda na rafiki yangu.

Napendelea kusoma. Kusoma hunipa maarifa mapya, hunipanua mawazo na hunisaidia kuelewa mitazamo tofauti. Pia hunipa utulivu na kunipa mawazo mapya ambayo baadaye yanaweza kunisaidia hata katika kuandika kwa ubunifu zaidi.

Ndio napenda kununua vitu mtandaoni. Inanifanya nipate uchaguzi mpana wa bidhaa, kuangalia bei na mapitio kwa urahisi, na kununua kwa haraka bila kusafiri mbali. Pia ni rahisi kulinganisha chaguzi na kuchagua kile kinachofaa zaidi kwa mahitaji yangu.

Kila asubuhi ninapo amka najiandaa taratibu kuanza siku. Kwanza nachukua muda mfupi kujinyoosha na kupumua kwa utulivu. Kisha na jianda binafsi kama kuoga na kupanga mavazi. Baadae nakula kifungua kinywa chepesi. Kisha napitia mipango ya kazi ili nijue nitafanya nini. Hii hunisaidia kuanza siku nikiwa tulivu na mwenye mwelekeo.

Ninasherehkea mafanikio ya timu kwa kutambua mchango wa kila mtu, kuwapongeza waziwazi, wakati mwingine kusherehekea kwa pamoja kama kula pamoja au kuchukuwa muda mfupi wa kupumzika. Pia hupenda kujifunza kutokana na mafanikio hayo, ilikuwaendeleza na kuyafanya yawe motisha kwa kazi zijazo.

Ninapokuta na kazi ya dharura na kuwa mtulivu kwanza, kisha natathmini haraka umuhimu na muda uliopo na kuipa paumbele kuliko kazi nyingine. Nikipata nagawa kazi au kuomba msaada ili ikamilike kwa haraka na kwa ubora, baada ya kumaliza na rudi kupitia ratiba yangu kurekebisha kazi zilizo songezwa.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, napanga ratiba mapema na kuweka vipaumbele, ninagawanya kazi kubwa kuwa sehemu ndogo zinazo zinazoweza kudhibitiwa, naweka muda maalumu kwa kila sehemu, pia nazingatia kazi moja kwa wakati, kuepukana na usumbufu na kufuatilia maendeleo yangu mara kwa mara.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mimi hufanya mambo kadha, kama kukula chakula cha mchana kwa kwa utulivu bila haraka, kutembea kidogo inje ili kupata hewa safi, kusoma kidogo au kusikiza muziki ili akili ipumzike, wakati mwingine kuzungumza na wenzangu kwa kirafiki ili kuboresha hisia na mshikamano kazini.

Napendelea mahali pa kimya, mahali tulivu hunisaidia kufikiri vizuri, kushughulikia kazi kwa umakini na kupumzika akili. Pia ni rahisi kuzingatia mambo muhimu na kupata amani ya ndani. Tofauti na pale pa kelele ambapo mara nyingi, hupunguza umakini na kusababisha msongo wa mawazo.

Ninasherekea mwaka mpya kwa kupumzika na kushirikiana na familiaa u marafiki. Mara nyingi tunakula chakula kizuri, kusherehekea kwa kicheko na mziki na wakati mwingine tunafanya madha misho madogo ya kila mtu kushiriki matumaini yake kwa mwaka ujao. Pia tunacheza michezo tofauti.

Ndio, nimewai kuenda tamasha la mziki. Ilikuwa uzoefu wakipekee kwani nilifurahia mziki wamoja kwa moja. Kukna wasanii wakicheza na kushirikiana na wapenzi wa mziki wengine. Tamasha hilo lilinifundisha pia kupumzika na kufurahia burudani bila wasiwasi.

Ndio, navaa miwani, ninaivaa kila siku au wakati fulani kulingana na mahitaji kama kwa ajili ya kuona vizuri, kulinda macho kutokana na jua, au wakati wa kazi za kompyuta ili kupunguza uchovu wa macho. Miwani uniwezesha kufanya kazi kwa urahisi, kuwa na usahihi na kulinda afya ya macho.